Vitabu vya kusoma ni vya aina nyingi sana. Siku hizi waandishi wametokea wa kila aina na pia kuna masomo aina nyingi sana. Ambazo huwa zinaandikwa kwenye vitabu. Wakati nilianza shule, nilianza kujifundisha masomo kama vile ya hesabu, kingereza, kiswahili na nyinginezo. Wakati nilipoenda shule ya primary, pia masomo ikaendelea. Na vile nilivyoendelea niki nikiwa mtu mkubwa, masomo pia ikawa zingine, tunafundishwa mapya ambayo hatukuwa tunayajua kama vile mambo ya kisayansi, physics, chemistry, na masomo kama yale. Kwa hivyo, na pia kusoma tu si kusoma tu kwenye darasa kuna kusoma kwenye maisha. Na pia siyo ule kusoma ili upate shahada, kuna kusoma tu kupenda kusoma, uwe unafanya vitu fulani fulani, uweze kujikuza kiakili na kimawazo. Kwa hivyo kusoma, nilipenda tangu utotoni na hadi nimekua mtu mzima napenda mambo ya kusoma. Nimesoma historia, nimesoma chemistry, nimesoma biologia. Pia nimesoma mafunzo mengine baada ya kumaliza shule. Nilisomea mambo ya gym instruction, nikasomea mambo ya, mambo mingi. Nimesomea. Kwa sasa mimi kuna vitabu, katika hizo masomo zote kuna vitabu ambavyo ilikuwa lazima uvisome au uvitumie kuweza kuelewa lile masomo ambayo mnajifunza. Lakini mimi hizi vitabu mingi ambavyo nimevisoma kuna masomo ambayo ni masomo ya Biblia ambayo nimesoma katika kitabu cha Biblia. Ni masomo ambayo siwezi kuzilinganisha na masomi hizi zingine. Hata katika kitabu cha Proverbs cha Biblia kuna mahali inasema kwamba hekima ambayo tunapata kutokana na masomo ambayo tunasoma kwa Biblia haiwezi kulinganishwa na hekima au na masomo ya kidunia ni masomo ya kipekee, ya kiajabu, ya kiungu masomo ambayo inakuza mtu, inabadilisha, maisha, hisia, na tabia kwa hivo, hicho kitabu ambacho napenda sana kukisoma ni kitabu ya Biblia Biblia ni kitabu ambacho nikisoma kwanza, hata kama nilikuwa nafikiria, ninaijua, ninajikuta kwamba kuna mambu ambayo kila wakati yananifunza mambo tofauti. Kwa hivyo ni kitabu ambacho nakienzi kimenibadilishia maisha yangu na ninapenda kukisoma na huwa nasoma kila siku. Vile napenda nikisoma kwa sababu hata ikiwa inanizungumzia kunikanya ni kwa sababu najua Mungu ananipenda anataka kunirekebisha niwe na tabia nzuri. Kwa hivyo ni kitabu naipenda naeza isoma kila siku. Nikiamka asubui ndiyo kitabu ambacho napenda kuisoma. Kwanza asubui.